Mimi hupenda kwenda madukani siku ya katikati ya wiki. Napenda kwenda Jumanne au Jumatano asubuhi sana. Wakati huo, maduka huwa hayana watu wengi. Kuna utulivu mkubwa na amani kila mahali. Naweza kutembea pole pole na kuangalia bidhaa vizuri. Sipendi msongamano wa watu wengi wa wikendi. Kwenda madukani kukiwa na watu wengi kunachosha. Lakini asubuhi ya mapema, kila kitu kiko sawa. Wahudumu na maduka pia huwa na furaha zaidi. Hii inanifanya nifurahie safari yangu ya ununuzi. Pia, mimi hupenda kwenda madukani wakati wa asubuhi. Jua likiwa bado halijawa kali sana. Hewa ya asubuhi inatia nguvu ya kuburudisha moyo. Baada ya kupata kifungua kinywa, mimi huchukua mfuko wangu napenda kufanya ununuzi wangu mapema ili nimalize haraka. Hii inanipa muda wa kufanya mambo mengi mchana. Ninapomaliza mapema ninajisikia nimefanikiwa sana siku yangu inakuwa na mipangilio mzuri sana. Ununuzi wa asubuhi unanifanya nianze siku kwa furaha. Mimi pia hupanga kwenda madukani mwisho wa mwezi, huo ndio wakati wa kununua bidhaa za nyumbani mimi huandika orodha ndefu ya vitu ninavyohitaji. Ninapenda kununua vitu kwa wingi ili kuokoa pesa hii inanisaidia kutopoteza muda kwenda kila siku napenda kuona kabati langu likiwa limejaa chakula. Inanipa amani ya moyo kujua kila kitu kipo kununua vitu kwa pamoja ni uamuzi wa busara. Hii inanifanya niwe na nidhamu nzuri ya fedha wakati mwingine, mimi hupenda madukani kukiwa na punguzo. Napenda kuokoa pesa kila ninapopata nafasi hiyo. Punguzo la bei hunifanya ninunue vitu vizuri kwa bei nafuu. Hii ni njia nzuri ya kusimamia bajeti yangu. Mimi ufurahia sana kupata bidhaa bora kwa gharama ndogo. Hata hivyo, mimi hununua tu vile vitu ninavyohitaji. Sipendi kununua vitu vingi bila sababu ya maana. Nidhamu ni muhimu sana unapokuwa ndani ya duka. Hivi ndivyo ninavyoweza kujiendeleza kimaisha. Kwenda madukani ni kama tiba kwangu inanisaidia kuona mambo mapya na mabadiliko ya bei. Napenda kuona jinsi bidhaa mpya zinavyoingia na sokoni. Pia napenda kukutana na watu wapya njiani. Ninafasi nzuri ya kutembea na kufanya mazoezi kidogo. Safari ya kwenda madukani inanifurahisha sana moyoni. Nitaendelea kupanga safari zangu kwa uangalifu mkubwa. Lengo langu za kufurahia kila wakati za maisha yangu kwenda madukani ni sehemu ndogo ya furaha yangu ya kila siku.